Je, umewahi kuingia mahali palipo na watu wengi ukahisi kama uko peke yako? Je, umewahi kumuona mtu anaetamani kuwa rafiki yako lakini ukaogopa kumsogelea? Jee, umewahi kujiuliza kwanini watu wengine wana marafiki wengi lakini mimi nahisi ni vigumu kupata rafiki mpya. Leo ningependa kuzungumzia mada muhimu sana katika maisha yetu. Unafanya marafiki wapya vipi? Kwa sababu, ukweli ni huu. Urafiki ni sehemu ya furaha ya maisha. Marafiki hutupa faraja, utupa msaada, utupa ushauri na unaotusaidia kukua lakini si kila mtu anajua namna ya kutengeneza urafiki mpya. Kwanza, kwanini tunahitaji marafiki wapya? Watu wengine hujiuliza kwanini sina marafiki tayari? Au, kwani si nina marafiki tayari? Ni kweli, lakini maisha hubadilika. Tunahamia sehemu zingine, tunabadilisha shule au kazi, tunakuwa na kubadilika kimawazo, wengine huondoka kwenye maisha yetu. Hivyo marafiki wapya hutusaidia kuendelea na maisha bila upweke. Na pia marafiki wapya huleta mtazamo mpya wa kimaisha, fursa mpya marafiki wapya mabadiliko chanya. Unafanya marafiki wapya vipi kwanza kwa kutabasamu na sura ya kirafiki. Mara nyingi, urafiki huanzia kwa kitu kidogo sana kama vile tabasamu. Mtu akiwa na uso wa hasira au wa kujikaza, watu huogopa kumsogelea, lakini mtu akiwa mchangamfu, hata kama hamjajuana, huwa rahisi kuanza kuzungumza. Pili, kuanza kwa salamu na mazungumzo madogo. Watu wengi hushindwa kupata marafiki wapya kwa sababu wanaona ni lazima waanze na mazungumzo makubwa. Hapana, urafiki huanza na mazungumzo madogo kama vile, unaitua nani, umetokea wapi, uko kwenye idara gani, unapenda nini, na hii kazi unaionaje. Tatu, kushiriki sehemu zenye watu, social places. Ili upate marafiki wapya, lazima ujionyeshe kwa watu kua peke yako kwa muda wote ni vigumu kujuana. Sehemu za kukutana na watu ni kama vile kanisani ya umskitini, michezoni, kazini au shuleni, seminar na training, vikundi vya kujifunza, ambazo ni study groups, kazi za kijamii, ambazo ni volunteer, harusi sherehe na mikutano ya familia nne. Kuwa mtu wa kusikiliza zaidi kuliko kuongea. Urafiki mzuri hujengwa na kusikiliza. Watu wengi wanapenda kusikilizwa. Ukiongea sana kuhusu wewe mtu anaweza kuchoka lakini ukimsikiliza mtu atajisikia anaheshimiwa na atakupenda. tano. Kuwa mkweli na mwenye heshima. Marafiki wa kweli hawapendi unafiki. Ukiwa mtu wa uongo, udanganyifu, kejeli na maneno ya kuumiza, watu watakukimbia. Lakini, ukiwa mtu wa heshima, ukweli na uaminifu, watu watavutiwa na wewe. Sita, kuonyesha ukarimu na moyo wakusaidia. Urafiki huimarika pale mtu anapoona unamoyo mzuri. Hii haimanishi utoe pesa kila wakati hapana. Kusaidia kunaweza kuwa kutoa ushauri, kusaidia kazi, kumpa mtu taarifa muhimu na kumtia moyo. Saba, kutumia mitandao ya kijamii kwa hekima. Siku hizi, urafiki unaweza kukuanza mitandaoni. Kama vile WhatsApp groups, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram na LinkedIn. Lakini, lazima uwe muangalifu. Usiamini kila mtu haraka, linda tarifa zako binafsi na uchunguze tabia ya mtu. Kwanini watu wanaogopa kufanya marafiki wapya? Watu wengi wanaogopa kwa sababu wana aibu, wanaogopa kukataliwa, wanaexperience mbaya ya zamani na hawajiamini. Lakini ukweli ni huu. Kukataliwa si mwisho wa maisha. Wakati mwingine, mtu anaweza kuwa bizi au anamawazo yake si kwamba hakupendi. Kwa hiyo, usikate tamaa, urafiki ni safari. Marafiki wapya hawaji kwa miujiza wanatengenezwa kwa tatabasamu, salamu, mazungumzo, heshima, uaminifu na muda. Kwa hivyo, je, leo, unaweza kuanzisha urafiki mpya kwa mtu mmoja tu. Jee, unaweza kuwa mtu wa kwanza kusema habari. Marafiki wazuri ni baraka na urafiki mzuri hujengwa na moyo mwema. Asanteni.

Je, umewahi kuona mtu akifanya kitu fulani kwa ustadi mkubwa ukasema laiti ningejua kufanya hivyo. Umewahi kutamani kuwa na ujuzi ambao ungeweza kukusaidia kupata kipato zaidi, kujiamini zaidi au hata kufungua milango ya mafanikio. Na je, umewahi kujiuliza, kama ningepata nafasi ya kujifunza ujuzi mpya leo, ningejifunza nini? Leo, ningependa kuzungumzia mada yenye umuhimu mkubwa sana katika maisha yetu. Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Katika dunia ya leo, ujuzi ni nguvu, ujuzi ni mali. Ujuzi ni njia ya kujikomboa na mtu anaye endelea kujifunza haishiwi nafasi ya kukua. Ujuzi ninao tamani kujifunza ni upi. Ujuzi ambao ningependa sana kujifunza ni ujuzi wa matumizi ya kompyuta na teknolojia kwa kiwango cha juu. Hasa digital marketing, graphic design, content creation, data analysis, na hata ujuzi wa virtual assistance. Kwa nini? Kwa sababu huu ni ujuzi unaoendana na dunia ya sasa, ambapo karibu kila kitu kinafanyika mtandaoni. Kwa nini ujuzi huu ni muhimu kwangu? Kwanza, unafungua fursa ya kazi. Hilo, watu wengi wanapata ajira au kazi za mitandaoni kwa sababu tu wana ujuzi wa teknolojia. Kwa mfano, unaweza kufanya kazi ya kumanage kurasa za biashara, ambazo ni social media management. Unaweza kuwa msaidizi wa mitandaoni, ambaye ni virtual assistants. Unaweza kutengeneza matangazo ya biyashara. Unaweza kuhariri video za YouTube au TikTok. Hivyo ujuzi huu unaweza kuwa njia ya kujiongeza kipato. Pili, unafanya nijitegemee. Kuna tofauti kubwa kati ya mtu anaesubiri kusaidiwa na mtu anae jisaidia. Ujuzi huu unaweza kunifanya niwe na uwezo wakuanzisha kazi zangu, niwe na wateja wangu, na niwe na kipato changu mwenyewe. Na hapa tunajifunza kuwa ujuzi hauibiwi. Ukiupata, unabaki nao. Tatu, unaniweka kwenye ushindano wa dunia. Siku hizi dunia imekua kama kijiji. Mtu wa Kenya anaeza kufanya kazi za mtu wa marekani. Mtu wa Tanzania anaeza kufanya kazi za kampuni ya canada. Mtu wa Tanzania anaeza pia kushiriki na kufanya kazi za Australia. Akiwa tu Tanzania bila kuenda Australia. Lakini ili usishindane, lazima uwe na ujuzi unao hitajika duniani. Ndio maana ujuzi wa teknolojia ni muhimu sana. Je, nimeshawahi kujaribu kujifunza ujuzi huu hapo awali. Ndiyo, kwa kiasi fulani. Wakati mwingine, nimewahi kujaribu kutazama video za YouTube, kuhusu Canva, kujaribu kujifunza, kuandika content nzuri. Nimewahi kujaribu kutumia tools kama Google Docs na Sheets na pia kujifunza mambo madogo kuhusu social media. Lakini changamoto ilikuwa kukosa ratiba ya kudumu, kukosa mtu wa kunisimamia au kunipa motisha na wakati mwingine kuhisi kama ni ngumu. Lakini ukweli ni huu, kila ujuzi unaonekana mgumu kabla haujawa rahisi. Nitajifunza vipi ujuzi huu, ili kujifunza vizuri ninahitaji mpango, si kusema tu nitajifunza hapa na lazima kuwe na hatua. Hatua ninazo weza kutumia ni kama kuweka lengo wazi kwa mfano, ndani ya miezi tatu nataka kujua graphic design ya msingi. Pili, kujifunza kwa kutumia kosi naeza kutumia Coursera, Udemy, Allison, YouTube na Google Digital Skills. Tatu, kujifunza kwa vitendo ambayo ni practice. Nne, kupata mentor au jamii ya kujifunza nayo. Tano, kutengeneza portfolio. Hii ni muhimu sana hasa kwenye ujuzi wa mtandaoni. Na ni wakati gani mzuri wa kuanza. Wakati mzuri wa kuanza kujifunza mapya ni leo. Pili, wakati bado ni nina nguvu na hamasa. Hisia zangu kuhusu kujifunza ujuzi huo. Ninapo fikiria kuhusu kujifunza ujuzi huo ni nahisi furaha kwa sababu ninajua itanisaidia. Asante ni.

Umewahi kukumbuka utoto wako na uka tabasamu kwa sababu ya michezo mliocheza na marafiki zako. Umewahi kuwa na siku ngumu alafu ukicheza na mtu fulani ukahisi stress yote imeondoka. Je, umewahi kujiuliza mimi hucheza na nani maranyingi na kwanini. Watu wengi hudhani kucheza ni kwa watoto tu. Lakini ukweli ni huu. Kucheza ni sehemu ya maisha ya kila binadamu. Kucheza hutupa furaha, hutupa afya, hutusaidia kuondoa mawazo, na hutufundisha kushirikiana na wengine. Kucheza kunaweza kuwa vitu vingi kama vile kucheza michezo ya mipira ambayo ni soccer, kikapu au volleyball, kucheza michezo ya ndani kama draft, chess na cards, kucheza na watoto kwa kuruka kamba na mchezo wa kukimbizana, kucheza muziki ambayo ni densi au hata kucheza michezo ya simu, inayoitwa games. Kwa hiyo swali si tu unacheza, bali ni unacheza na nani maranyingi. Kwanza kucheza na marafiki. Kwa watu wengi, marafiki ndio washirika wa kwanza wa michezo. Marafiki hufanya michezo uwe wa kuchekesha zaidi, wa ushindani zaidi na wakuvutia zaidi. Mfano, kila jioni baada ya kazi au shule, unaweza kukutana na marafiki wako uwanjani kucheza mpira. Hata kama umechoka, mnaweza kucheka na kupeana majina ya utani na mchezo unakuwa mtamu. Marafiki pia husaidia kujenga mshikamano, kujifunza teamwork na kuondoa upweke. Pili, kucheza na ndugu yako. Wengine hucheza sana na ndugu zao nyumbani kwa mfano kaka na dada hucheza draft au ludo, ndugu kucheza mpira wa uwanjani au kucheza karata ambayo ni cards wakati wa jioni. Hii huimarisha uhusiano wa kifamilia kwa sababu mara nyingi familia huonekana kama watu wa kawaida tu, lakini mkicheza pamoja, mnaanza kujuana upya na upendo unaongezeka. Kucheza na watoto. Watu wengi hucheza na watoto mara nyingi hasa kama una mtoto wako, mdogo wako, mpwa, au mtoto wa jirani. Na kucheza na watoto kuna uzuri wake mkubwa, mfano mtoto anakuletea mpira au anasema tucheze. Ukiamua kucheza nae, unamfurahisha, unajenga kumbu kumbu nzuri na unamfundisha kujiamini. Michezo kama kukimbizana, kuruka kamba, mchezo wa cards, ama wa catch, kuficha na kufichua hide and seek huwapa watoto furaha sana. Na kwa upande wako unapata mazoezi ya mwili, furaha ya moyo na kuondoa stress. Kucheza na wenzako kazini au shuleni, wengine hupata nafasi ya kucheza na watu wa kazi au huko shuleni. Kwa mfano timu ya kampuni ya soka, mchezo ya netball shuleni, mchezo ya wiki ya sports day. Unaweza pia cheza peke yako na hapa utacheza vitu kama games za simu, games za playstation, chess online, au hata kufanya mazoezi kama michezo. Kwanini unacheza na hawa watu maranyingi? Kwanza wanatupa furaha, pili, tunawaamini, tatu, wanatuheshimu, nne, wanatusaidia kukua. Na michezo hii maranyingi hutufundisha nini? Kucheza si furaha tu. Mchezo hutufundisha ushirikiano, subira, kujituma, nidhamu, na kukubali kushindwa na kushinda. Mfano, mchezo ukimalizika na unapo poteza unajifunza kuwa mpole. Ukipata ushindi unajifunza kuto kujivuna. Mwisho, kucheza ni sehemu ya maisha na watu tunaocheza nao maranyingi huonyesha sisi ni watu wa ina gani. Kwa hiyo, tunajiuliza. Je unacheza na nani maranyingi? Ni marafiki, ndugu, watoto, wenzako au pekeyako. Na je mchezo unao kufurahisha unakusaidia kuwa mtu bora au unakupotezea muda. Tukumbuke, michezo huleta furaha, hujenga afya na huunganisha watu. Ahsanteni.

Je, umewahi kusikiliza hadithi na ukashangaa mpaka ukasema, hii kweli imetokea. Na je, umewahi kusoma hadithi ambayo imekufanya usilale kwa muda kwa sababu ya mshangao au hofu. Je, umewahi kukaa na marafiki au familia, alafu mtu akaanza kusema, ngoja niwaambie jambo la ajabu lililonitokea, na kila mtu akakakaa kimya kukusikiliza. Leo, ningependa kuzungumzia mada yenye mvuto sana, yenye kusisimua na yenye kufundisha pia, hadithi za ajabu. Kwa sababu hadithi za ajabu si za kuburudisha tu, bali zinatufanya tufikiri, zinatufundisha na wakati mwingine zinatupa tahadhari kuhusu maisha. Hadithi za ajabu ni nini? Hadithi za ajabu ni hadithi ambazo zinatushangaza, zinatupa maswali mengi, zina mambo yasiyo ya kawaida na zina matukio ya kushangaza. Haditi hizi zinaweza kuwa za kweli, real life stories, za kubuni, ambazo ni fiction, za historia na za kiimani au kiutamaduni. Mfano, hadithi ya mtu aliyepotea miaka mingi alafu akarudi ghafla au hadithi ya mtu aliyenusurika ajali kubwa bila hata jeraha, hizi ni hadithi za ajabu. Kwanini watu wanapenda hadithi za ajabu? Kuna sababu nyingi zinazofanya hadithi za ajabu zipendwe. Zinaburudisha, hadithi za ajabu huondoa uchovu na stress. Mfano, baada ya siku ndefu, kusikiliza hadithi ya kusisimua inaweza kukufanya ucheke, ushangae au ufurahie. Zinachochea akili, hadithi za ajabu zinatufanya tujiulize inawezekanaje? Ilifanyikaje? Au ningekuwa mimi ningefanya nini? Zinatoa mafunzo, hadithi nyingi za ajabu zina ujumbe. Mfano, hadithi ya mtu aliyedanganywa kwa kuamini mambo ya miujiza, inaweza kutufundisha kuwa makini na matapeli. Mifano ya hadithi za ajabu. Hebu nitoe mifano kadhaa ili kueleweka zaidi. Mfano mmoja, aditi ya bahati ya gafla. Kuna mtu anaweza kuwa hana kazi, hana pesa, alafu siku moja, anapokea simu anaambiwa ameshinda bahati nasibu, au amepata kazi kubwa. Hapo watu hujiuliza hii ni bahati au ni majaliwa? Mfano wa pili, hadithi ya kuokoka kifo. Mtu anapata ajali mbaya, gari limeharibika vibaya, watu wanadhani hawawezi kupona. Lakini, waliomo ndani wanasimama, wanaongea na wanaendelea na maisha yao. Hii ni hadithi ya ajabu kwa sababu inaonyesha nguvu za Mungu, bahati au miujiza. Mfano wa tatu, hadithi za siri na mambo ya kutisha. Kuna hadithi nyingine ambazo watu husimulia usiku. Mtu alisikia sauti bila mtu. Mtu aliona kivuli cha ajabu. Mtu alihisi kana kuna mtu anamfuata. Hizi hadithi huleta hofu lakini pia huvutia watu kwa sababu ni mystery. Mfano wa nne, hadithi za zamani za jadi. Kuna jamii nyingi ambazo zina hadithi kama majini, mapepo, mizimu, waganga na laana. Watu wengine wanaamini wengine hawana imani, lakini bado hadithi hizo huwa na mvuto mkubwa. Mimi napenda hadithi za ajabu kwa sababu zinaniamsha kifikira, hadithi za ajabu zinanifanya nitafakari maisha. Mfano, nikimsikia mtu alipitia changamoto kubwa lakini akashinda inanipa moyo. Zinaniweka makini. Hadithi zingine zinakuwa kama onyo, mfano hadithi ya mtu aliyeingia kwenye biashara ya haraka haraka akaibiwa inanifundisha kuwa si kila fursa ni fursa nzuri. Zinajenga mawasiliano. Hadithi za ajabu zinatuunganisha, unakaa na watu alafu kila mtu anasimulia jambo la ajabu alilowahi kushuhudia au jambo la ajabu alilolisikia. Hapa mnapata vicheko, mshangao na urafiki unaongezeka. Lakini, hadithi za ajabu zinaweza kuwa na madhara pia. Kama, baadhi ni za uongo, zinaweza kuleta hofu, zinaweza kupotosha. Hivyo, hadithi hizi hutufundisha mambo makubwa. Kama sio kila kitu kinaelezeka haraka na tusikate pia tamaa. Habari au hadithi za ajabu ni sehemu ya maisha yetu zinaburudisha, zinachochea akili na zinatufunza.

Je, umewahi kujuliza kwa nini baadhi ya watu wanapenda kueka picha zao mtandaoni kila siku? Huku wengine wakikwepa kabisa. Umewahi kuona mtu akiangalia simu yake na kisha akasema. Nitashusha hii picha kwenye Instagram ili wapenzi wangu waone. Au, umoe kujuliza. Je, mimi pia ni lazima niweke picha zangu mtandaoni? Leo nitazungumzia mada ya kisasa na yenye mvuto mkubwa kwa vijana na watu wote. Je, unaweka picha zako mtandaoni? Kwa sababu mtandao wa kijamii umekuwa shemu muhimu ya maisha yetu, lakini pia kuna manufaa na hatari zinazohusiana na kuweka picha. Kwa nini watu huweka picha mtandaoni? Kushirikisha maisha. Watu hupenda kuonyesha mahali walipokuwa, chakula walichokula, safari walizofanya, familia au marafiki waliokutana nao. Mfano, mtu anaweza kuposti picha akiwa kwenye bustani nzuri na kusema, hii ni siku ya furaha na marafiki zangu. Kujieleza, picha zinaweza kuwa njia ya kuonyesha urembo, mavazi, ucheshi na talanta. Mfano, msanii anaweza kuweka picha akicheza gitaa au kuimba ili mashabiki wake waone kazi yake. Kujenga kumbukumbu. Picha ni kumbukumbu ya maisha. Watu huweka picha ili watakapoziona baadaye wakumbuke matukio mazuri. Mfano, picha ya birthday au sherehe ya familia inaweza kukumbusha furaha ya siku hiyo miaka nyingi baadaye. Kuunda mitandao ya kijamii. Watu hupenda kushirikiana na wengine. Picha zinaweza kuwa njia ya kuanzisha mazungumzo. Kutambulisha hobi na kuungana na watu wenye fikra sawa. Lakini, kuna sababu za kutoweka picha. Moja ikiwa faragha. Baadhi ya watu hawapendi kuweka picha kwa sababu wanataka kulinda maisha yao binafsi, kuepuka watu wasiofahamika, kuepuka kudhaniwa vibaya. Mfano, mtu anaweza kusema, sina haja ya, kila mtu ajue, kila kitu kuhusu maisha yangu. Pili, usalama. Picha zinaweza kuonyesha mahali unapoishi, shule au kazi unayoenda, rutuba ya familia. Hii inaweza kuwa hatari, ikiwa hauna uangalizi. Tatu, kutokuwa na wakati. Baadhi ya watu hawana muda wakuposti picha au kuhariri vizuri. Nne, kutojisikia huru. Watu wengine wanahisi hawana style nzuri, picha zao hazina mvuto au hawapendi kuonyesha uso wao. Mimi binafsi, kwa nini ninaweka picha? Au kwa nini siwezi? Mimi napenda kuweka picha mtandaoni kwa sababu, moja, ni kumbukumbu, picha zinanisaidia kukumbuka furaha, marafiki, familia na matukio ya kipekee. Pili, kushirikisha furaha, napenda marafiki na familia wangu wafahamu ni nini ninachokifurahi. Hiya, tatu, kujieleza picha ni njia ya kuonyesha vipaji vyangu vya maisha. Lakini pia, nashirikiana kwa uangalifu. Siwezi kuweka kila kitu, siwezi kushirikisha vitu binafsi sana na napanga privacy vizuri. Mambo muhimu ya kuzingatia kabla ya kuweka picha mtandaoni, moja ni privacy. Hakikisha picha hazionyeshi taarifa binafsi, hakikisha huna location imewashwa bila makini. Heshima, usiposti picha zinazoonewa kuwa zinavunja heshima ya wengine. Heshima kwa marafiki na familia ni muhimu. Uangalifu. Fikiria kama picha inaweza kuathiri kazi au shule yako. Fikiria kama picha inaweza kusambaa bila idhini yako. Hakikisha unafurahia. Picha lazima iwe kwa ajili ya furaha, si kuburudisha wengine pekee. Mwongozo wa kuweka picha kwa busara. Weka picha za furaha na kumbukumbu vizuri. Usishirikishe vitu binafsi sana. Hakikisha heshima kwa wengine. Angalia privacy settings. Fikiria kama unataka kuona picha hii baada ya miaka tano au kumi. Mfano, picha ya sherehe ya familia, safari au mafanikio ya shule ni nzuri kushirikisha. Lakini, picha za mambo ya binafsi sana au yaliohusisha wengine bila ruhusa si sahihi. Kuweka picha mtandaoni ni jambo la kawaida katika maisha ya sasa. Picha zinaweza kushirikisha furaha kumbukumbu na talanta, lakini pia zinaweza kuwa hatari ikiwa hautazingatia privacy, usalama na heshima. Kwa hivyo nawauliza je, unaweka picha zako mtandaoni? Kwa nini unaziweka au kwa nini huziweka? Na unazingatia nini kabla ya kushirikisha picha? Pia tukumbuke. Picha mtandaoni ni njia ya kuonyesha maisha yako lakini lazima tulinde kwa busara. Asanteni.

Je, umewahi kuangalia picha zako za zamani na kusema, ee, nilikuwa mdogo sana, nilikuwa nanguvu. Je, umewahi kutamani kurudi nyuma kidogo hata kama ni siku moja tu, uonge na yule wewe wa zamani. Leo, nazungumzia mada ina yo husia hisia na maisha ya kila mtu, kutamani kurudi ujana. Kwa sababu, kila mtu anawakati anapo fikiria ujana wake, anahisi kitu fulani moyoni, furaha, majuto, shukrani au mafunzo. Ujana ni nini na kwa nini unadhamani? Ujana ni kipindi changuvu, ndoto nyingi, matumaini mengi na maisha yenyeuhuru wa majaribio. Ni kipindi ambacho mtu anajifunza, anafanya makosa, anapenda na anajijenga. Ndiyo maana watu wengi, wakifikiria ujana huona kama ni zawadi. Ungependa kurudi ujana? Kwa mimi binafsi, ningesema, ndiyo, ningependa kurudi ujana. Lakini, si kwa kukimbia maisha ya sasa, ni kwa sababu ningependa kufanya mambo kadhaa kwa heki mazaidi. Na hii ndiyo sababu kubwa, ujana unanafasi ya kuanza upya, na kuishi bila mzigo mkubwawa, majukumu. Sababu zinazo mfanya mtu atamani kurudi ujana, moja, kwa sababu ya nguvu na afya. Ukiwa kijana, unakimbia bila kuchoka sana. Unafanya kazi nyingi, unaamka haraka na mwili hauumi ovyo. Mfano, kijana anaweza kucheza mpira, masaama, wili, alafu bado ananguvu, lakini mtu mzima akifanya hivyo, kesho anaamka mgongo unauma. Kwa hiyo, mtu anasema, laiti ningekua nanguvu zile tena. Pili kwa sababu ya uhuru wa mawazo. Ujana una uhuru wa kuota. Kijana naweza kusema nitakua daktari, nitakua rubani, nitakua mfanyibiashara mkubwa na anaamini kabisa. Lakini kadri mtu anavyo kuwa maisha ya nakuja na majukumu, bili, familia na changamoto. Ndiyo maana mtu mzima hutamani ule uhuru wa ndoto za ujana. Kwa sababu ya furaha na urahisi wa maisha, ujana unafuraha nyingi, kucheka sana, kucheza sana, marafiki wengi na kutokuwa na stress kubwa. Kwa mfano, wakati wa ujana, unaweza kufurahia, kutembea tu na marafiki, kusikiliza muziki, kuongea hadi usiku, lakini sasa ukiwa mtu mzima, mudamwingi unaenda kwenye, kazi, majukumu na familia. Kwa hiyo, mtu anasema, laiti ningekuwa na muda wa ujana tena. Kwa sababu ya kurekebisha makosa. Hii ni sababu kubwa sana. Watu wengi wakikumbuka ujana, husema, nilipoteza muda mwingi, nilichagua marafiki vibaya, nilipuuza masomo, nilipenda mtu aliye niumiza, nilikuwa mkaidi. Kwa hivyo, kila mtu anasema, laiti ningepata na fasi ya kurudi, ningefanya tofauti. Mfano, mtu anaweza kutamani kurudi ujana ili asome kwa bidii, zaidi, aepuke tabiambaya kama ulevi, ajifunze skills mapema, aanze kusave pesa mapema. Sababu ingine ni ya kufanya maamuzi bora. Ujana ni kipindi cha maamuzi mengi. Kama vile shule gani, kazi gani, marafiki gani, mwinzi gani, ndoto gani, mtu mzima anaweza kusema. Kama ningejua, ninachojua sasa, ningefanya maamuzi bora. Lakini je, kurudi ujana ni suluhisho. Hapo ndipo tunahitaji hekima. Watu wengi, hatu tamani ujana, lakini ukweli ni huu. Hatuwezi kurudi nyuma. Tunaweza, tukusonga mbele. Kwa hivyo, baada ya kuumia kwa majuto, tunapaswa kujifunza kutokana na ujana, kuchukua mawazo, na kuboresha maisha ya sasa. Ujumbe muhimu, unaweza kuanza upya hata bila kurudi ujana, hili ndilo jambo la msingi. Unaweza kuwa na miaka ishirini, thelathini, arubaini au hamsini, lakini bado unaweza kusoma, kuanzisha biashara, kuanza mazoezi, kuwacha tabiambaya na kubadili maisha. Kwa hiyo, kurudi ujana si lazima. Kinacho, hitajika ni kurudi kwenye malengo yako. Kutamani kurudi ujana ni jambo la kawida kwa sababu ujana unanguvu, furaha, ndoto na uhuru. Lakini pia ujana unamakosa, majaribu na maamuzi ya siosa hihi. Kwa hivo, ungependa kurudi ujana na kama ungepata nafasi hiyo, ungeenda kufanya nini tofauti na ungeacha nini mapema. Hatuwezi kurudi ujana lakini tunaweza kuishi leo kwa hekima ili tusije tukatamani kurudi kesho tena. Asanteni.

Je, umewahi kujiuliza ni kwa nini baadhi ya watu hunyamaza na kuendelea kufanya kazi au kucheza hadi usiku sana. Umewahi kukaa ukitazama simu, tv au kusoma hadi usiku ukiwa unajua kesho kuna masomo au kazi. Au, umewahi kushangaa mtu akikaa amefurahi mpaka saa za usiku huku wengine wakiwa wa melala tayari. Leo nazungumzia mada ya maisha ya kila siku ambayo inaguza afya, maslahi binafsi, na utulivu wa akili. Muda tunao lala usiku na umuhimu wake. Kwanini muda wakulala ni muhimu? Kulala ni muhimu kwa sababu ya afya ya mwili. Ukilala vizuri, mwili unapata nafasi ya kupumzika. Huimarisha kinga ya mwili. Huongeza nguvu na kuzuia magonjwa. Mfano, mtu anaye lala saa tatu ama saa nne usiku na kuamka mapema anakuwa na nguvu za kutosha kwa kazi ya shule. Pili, afya ya akili. Kulala mapema kuna saidia akili kufanya kazi vizuri, huongeza umakini na kumbu kumbu, hupunguza pia stress. Mfano, mwanafunzi anayelala usiku sana maranyingi hupoteza umakini darasani. Tatu, kuongeza ufanisi wa kazi. Ukiwa na usingizi wakutosha, unaweza kufanya kazi kwa bidiina kwa uangalifu. Ukiwa na usingizi mchache, kazi zinachukua muda mrefu. Unakaa hadisa ngapi usiku, watu wanatabia tofauti. Kuna wale wanao kaa hadi saa mbili au saa tatu usiku. Watu waliopanga vizuri mudawao, wanafanya kazi mapema mchana, wanaratibaya familia mfano, familia hula chakula chajioni saa moja usiku, kisha mapu mziko na usingizi. Kuna wale wanao kaa hadi saa nne au saatano usiku. Wanafunzi wa shule au chuo, watu wanaofanya kazi za ofisi au freelance. Mfano, kuangalia homework, masomo na kuandaa ripoti za kazi. Kuna wanao kaa hadi, saasita usiku au zaidi. Hawa ni wanafunzi wa usiku, night owls, watu wanao fanya online jobs, au wale wanao cheza video games, TV au mtandao wakijamii mfano. Kutazama kipindi cha TV kinachopendwa, kusoma au kufanya kazi ya mwisho ya siku. Kwanini watu hukaa usiku, kwanza kuna sababu za kazi. Kuandaa ripoti masomo ya shule au chuo kufanya kazi za ziada au freelance. Pili, sababu za burudani. Kutizama TV, kucheza video games au mtandao wa kijamii, kusoma kitabu au hadithi kutembea na marafiki. Tatu, sababu za hofu au wasiwasi. Watuwengine hawalali mapema kwa sababu wanamawazo mengi wanajisumbua kuhusu shule kazi au familia. Je, umewahi kujiuliza ni kwa nini baadhi ya watu hunyamaza na kwendelea kufanya kazi au kucheza hadi usiku sana. Madhara ya kukaa usiku sana, kwanza, afya ya kimwili, kuongezeka hatari ya magonjwa, uchovu wa mwili, kuumia au kutoa mkama pema. Pili, afya ya akili, kupoteza umakini, kusahau mambo, stress na huzuni. Tatu, kila siku, kupoteza muda wa familia, kupoteza muda wa burudani ya kweli, kuchelewa kufanikisha kazi. Mfano, mwanafunzi anaye ka usiku sana, anaweza kupoteza alama nzuri darasani. Faida ya kulala mapema. Kwanza unaamka ukiwa fresh, unaweza kufanya kazi kwa bidii, unaakili safi na furaha. Pili, kudumisha afya. Mwili unapata pumziko, kingaya mwili huimarika. Tatu, huongeza ufanisi wa siku. Unaweza kumaliza masomo aukazi mapema, unamuda wa marafiki au familia. Mfano, kikundi chavijana walio panga kulala mapema wanafanya mazoezi asubuhi na kufanikisha kazi zao. Jinsi ya kupanga muda wa kulala. Amua saaya kuamka na saaya kulala. Epuka kutumia simu au Tv kablaya kulala. Fanya kazi zako mapema mchana aujioni. Andika mpango wa kila siku ili kulala au kuamka kwa wakati. Mfano, lala saa tatu, amka saa kumi na moja na nusu a subuhi. Fanya mazoezi na masomo mapema. Kukaa usiku ni kawaida lakini lazima tuwe makini. Kulala mapema kuna boresha afya, akili, furaha na ufanisi wa kila siku. Kwa hivo, unakaahadi saangapi usiku na ni kwanini? Je, unaona ni lazima kubadilisha tabia zako ili kulala mapema na unaendelea na ulivyo kumbuka usiku ni wakati wakupumzika. Si wakuumiza mwili na akili. Asanteni.

Je, umewai kushika kitabu ukahisi kama unaingia kwenye dunia nyingine. Umewai kuandika maneno yako kwenye karatasi ukahisi moyo umetulia. Umewai kujiuliza kwanini watu wengine wanapenda kusoma sana. Lakini wengine wanapenda kuandika zaidi. Leo nawauliza. Jee, unapendelea kusoma au kuandika. Leo nazungumzia mada muhimu sana. Mada inayogusa elimu, maisha na maendeleo ya mtu binafsi kusoma na kuandika. Hivi ni vitu viwili vinavyo tufanya tuwe watu wenye maarifa, wenye uwezo wa kufikiri na wenye uwezo wa kuwasiliana. Kusoma ni nini na kwanini watu wanapenda kusoma? Kusoma ni tendo la kupata maarifa, kuelewa mawazo ya wengine, kujifunza maarifa mapya na kupanua fikra na upeo wa maisha. Faida za kusoma. Kusoma huongeza maarifa, unajua mambo mengi ya kihistoria, sayansi, biashara na kimaisha. Ukisoma vitabu vya biashara unaweza kujifunza jinsi ya kuanzisha biashara yako. Pili, kusoma hujenga msamiati wa lugha. Unajifunza maneno mapya, sentensi nzuri na jinsi bora ya kuzungumza. Mfano, mtu anayesoma sana huongea kwa ufasaha na kujiamini. Tatu, kusoma huongeza uwezo wa kufikiri. Unajifunza kuchambua na kutatua matatizo. Mfano, kusoma riwaya au hadithi huongeza ubunifu na fikra pana. Nne, kusoma hupunguza stress. Watu wengi wakisoma hupata utulivu wa akili. Mfano, baada ya siku ndefu ya kazi, kusoma kitabu kidogo huleta amani. Kwanini watu, wengine hupendelea kusoma? Wanapenda kujifunza kutoka kwa wengine? Wanataka kujijenga kielimu? Wanapenda kufurahiya hadithi na elimu kwa wakati mmoja? Pili, kuandika ni nini na kwanini watu wanapenda kuandika? Kuandika ni kitendo cha kutoa mawazo yako, kuwasilisha ujumbe, kueka kumbukumbu, kueleza hisia na maoni. Faida za kuandika. Kwanza, kuandika hutuonyesha mawazo yako, unaweza kusema kile inacho fikiria kwa ufasaha. Mfano, kuandika insha au barua husaidia kueleza hoja vizuri. Pili, kuandika huondoa msongo wa mawazo. Watu wengine huandika kama tiba ya moyo. Mfano, mtu akiwa na uzuni anaweza kuandika shajara ambayo ni diary na kujisikia afueni. Tatu, kuandika hujenga ubunifu. Unaweza kuandika hadhiti, mashahiri au nyimbo. Mfano, wandishi wengi huanza kwa kuandika mawazo madogo madogo hadi yanakuwa kitabu. Nne, kuandika huweka kumbu kumbu. Kila mtu au kila kitu unachoandika kinabaki kama ushaidi au kumbu kumbu. Kwa mfano, kuandika malengo ya mwaka husaidia kuyakumbuka na kuyafuata. Kwa nini watu wengine hupendelea kuandika? Wanapenda kuonyesha hisia zao, wanapenda kuwasiliana kwa maandishi, wanapenda kuwacha alama duniani kupitia mandishi yao. Kusoma na kuandika vina uhusiano gani? Ukweli ni kwamba uwezi kuwa mwandishi mzuri bila kuwa msomaji mzuri. Kusoma hukupa maarifa, hukupa lugha, hukupa mifano ya uandishi mzuri. Kuandika hukusaidia kuonyesha kile ulicho soma, hukusaidia kuchambua na kuunda mawazo yako. Mfano mtu anaye soma kitabu ama mtu anaye soma vitabu vingi anaweza kuandika vizuri kwa sababu tayari ana msamiati na mtindo walugha. Je, unapendelea kusoma au kuandika. Kwa watu wengi, jibu hutegemea tabia binafsi, mazingira, kazi, hisia, malengo, ya maisha pia. Mfano wa mtu anayipenda kusoma. Mtu huyu anapenda utulivu, anapenda kujifunza kimia kimia, anapenda kufuata mawazo ya wengine. Mfano, mwanafunzi anayependa kusoma vitabu vya sayansi, anafurahiya kupata elimu mpya kila siku. Mfano wa mtu anayependa kuandika. Mtu huyu anapenda kujieleza, ana mawazo mengi kichwani, anapenda kuwacha ujumbe kwa wengine. Mimi binafsi napenda kusoma na kuandika, lakini kati ya hivo viwili ningesema napendelea kusoma kwa sababu masomo hunipa maarifa, kusoma hunipanua akili, kusoma hunipa msingi wa kuandika. Kusoma na kuandika ni zawadi kubwa kwa binadamu, kusoma hutupa maarifa, hekima, upeo wa maisha, kuandika hutupa sauti kumbu kumbu na uwezo wa kuwasilisha mawazo na hisia. Je unapenda kusoma au kuandika na nikwanini asanteni.

Je? Umewai kukaa nyumbani na simu mkononi alafu, ukajikuta tayari umechagua viatu, nguo, au chakula? Au, bila hata kutoka inje? Je? Umewai kununua vitu mtandaoni? Kika kufikia mlangoni? Ukajisikia kama umeokoa muda na nguvu? Au je umewahi kuagiza kitu mtandaoni kisha ukacheleweshwa? Au, ukaletewa bidhaa tofauti na uliyoona kwenye picha? Leo nauliza swali la kuvutia sana. Je, unapenda kunua vitu mtandaoni? Leo nataka nizungumzie mada inayogusia maisha ya kila siku ya watu wengi, hasa katika dunia ya sasa ya teknolojia. Ununuzi, wa mtandaoni. Kwa Kiswahili tunaweza kusema, ni manunuzi ya mtandaoni. Yaani, kununua bithaa, au huduma kupitia simu au kompyuta bila kuenda dukani. Ununuzi wa mtandaoni ni nini? Ununuzi wa mtandaoni, ni pale unapoweza, kutafuta bidhaa kwenye mtandao, kulinganisha bei, kufanya malipo, kisha, bidhaa inaleta kwako. Leo hii, watu ununua mitandaoni, nguo na viatu, simu na vifaa vya umemwe, chakula kupitia delivery, vipo dozi, samani za nyumba na hata tiketi za usafiri. Mfano, baada ya kwenda sokoni, mtu anaingia mtandaoni, anangalia bei ya vitu, anachagua size, analipia, kisha, anasubiri, delivery. Kwanini watu wengi, wanapenda kununua vitu mtandaoni? Kwanza ni kuwokoa mda. Hii ni sababu kubwa. Hutoki nyumbani, huwepuka foleni na huwepuka msongamano. Mfano, mtu anatoka kazini saa kumi na moja jioni, amechoka. Badala ya kuenda supermarkets, anaagiza chakula mtandaoni na kuletewa nyumbani. Pili ni rahisi na haraka. Ununuzi mtandaoni, unafanyika dakika chache, unaweza kufanya ukiwa kitandani, unaweza kufanya ukiwa safarini. Mfano, ukiwa kwa matatu au basi, unaweza kuagiza bidhaa na kufika nyumbani tayari imekaribia kuletwa. Bidhaa nyingi sehemu, moja, ni sababu ya tatu. Mtandaoni, huwa na bidhaa nyingi, unaona aina na rangi tofauti, unaona sizes nyingi. Mfano, dukani unaweza kupata aina mbili za begi. Lakini, mtandaoni, unapata aina hamsini. Nne, ulinganisho wa bei. Mtandaoni unaweza kulinganisha bei haraka, kuchagua kilicho nafuu na bora. Mfano, unaweza kuona simu moja, inauzwa bei tofauti kwa wauzaji tofauti, alafu unachagua bei nzuri. Tano, watu wengi, hupenda online shopping kwa sababu ya, discounts, flash sales, delivery ambayo ni ya bure, na vouchers. Mfano, wakati wa Black Friday, au mid-month sale, bidhaa zinaweza kushuka bei sana kuliko dukani. Changamoto za kununua vitu mtandaoni. Lakini mabibi na mabwana, si kila kitu ni rahisi? Ununuzi wa mtandaoni, unachangamoto zake pia. Kwanza, ulaghai ambao wanaitwa skammers. Wapo watu wana kuchukua pesa, kisha hawatumi bidhaa au wanatumia bidhaa feki. Kwa mfano, unaagiza simu mpya alafu unapokea simu ya zamani au boxi tupu. Hii humiza sana. Pili, bidhaa kuwa tofauti na picha. Mtandaoni picha zinaweza kuhaririwa kuonekana nzuri sana, lakini, ukipokea bithaa ni tofauti mfano. Umeagiza rinda nzuri, ukipokea kitambaa ni chepesi sana na rangi tofauti. Tatu, ukosefu wa kujaribu bithaa. Dukani unaweza kupima nguo, kujaribu viatu, kushika bithaa. Mtandaoni huwezi kufanya hivyo mfano, unaagiza viatu, size thelathini na tisa lakini vimebana au nivikubwa. Mwisho kuchelewa kwa delivery, wakati mwingine, bithaa ufika imechelewa au inapotea njiani. Mwisho, ningependa kuuliza hivi. Ununuzi wa mtandaoni ni sehemu ya maisha ya sasa? Unafaida nyingi? Na je, changamoto ni zipi? Je, ungependa kununua vitu mtandaoni? Na unapenda? Unachukua tahathari gani kuwakikisha hununui kwa hasara? Na pia tukumbuke, teknolojia ni nzuri lakini busara ni muhimu. Asanteni.

Je, umewahi kujiuliza maisha yangekuwa aje bila marafiki? Je, umewahi kupitia siku ngumu alafu rafiki yako akakupigia simu na gafla ukaanza kutabasamu? Je, umewahi kucheka mpaka machozi ya katoka kwa sababu ya utani wa rafiki? Leo nawauliza kwa moyo wote unapenda kufanya nini na marafiki zako. Ningetaka kuzungumzia jambo muhimu sana katika maisha ya binadamu ambayo ni urafiki. Urafiki ni kama kiungo kinacho tuunganisha na wengine, kinacho tupa faraja. Furaha, ushauri na hata msaada wakati washida. Maranyingi, urafiki haujengwi kwa maneno tu. Bali, unajengwa kwa muda, tunao tumia pamoja na shughuli tunazo fanya pamoja. Kwanini ni muhimu kufanya mambo na rafiki? Watu wengine husema mimi sihitaji marafiki naweza kuwa pekee yangu. Ni kweli, mtu anaweza kuishi pekee yake, lakini si rahisi kuwa na furaha bila watu wakaribu. Faida za kua na marafiki na kufanya mambo pamoja ni kwanza hupunguza upweke, huongeza furaha na vicheko, hutoa msaada, wahisia, hujenga kumbukumbu nzuri na huongeza ujasiri na kujiamini. Mfano, mtu anaweza kuwa na stress kazini lakini a kikaana marafiki wake, akacheka na kuongea akili ina tulia. Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Kwanza kuongea na kushauriana hili ni shughuli la kwanza kabisa ambao, marafiki wengi hupenda. Kuongea kuhusu maisha, kupeana ushauri, kusikilizana, kusaidiana mawazo. Kwa mfano, rafiki yako anashida ya kazi au mahusiano. Anakuita mkutane, mkaechini, mzungumze na mwisho anaondoka a kiwa naamani. Pili, kutembea na kwenda outings. Watu wengi hupenda kutembea mjini, kwenda mall, kwenda beach, kwenda bustani ambayo inajulikana kama park, au kwenda sherehe. Kwa mfano, mimi napenda sana kwenda na marafiki zangu sehemu tulivu kama bustani. Tunatembea tunapiga picha tunacheka na kuongea kuhusu mipango ya maisha. Tatu, kula na kunywa pamoja. Hii ni njianzuri sana ya kufurahia urafiki. Kwenda restaurants, kula chips, kuku au pilau, kunywa juice, soda au chai. Mfano, wakati mwingine marafiki hukutana kula nyamachoma au kula pizza na hapo ndipo story tamu huanzia. Nne, kucheza michezo. Marafiki wengine hupenda mpira wa miguu, basketball, volleyball, pool table, draft au cards na video games. Mfano kuna marafiki ambao kila jumamosi lazima wakutane kucheza mpira. Hii hujenga afya na pia huongeza umoja. Tano, kusoma au kujifunza pamoja. Ndiyo, marafiki siwa, starehe tu, wanaweza kusaidiana kielimu pia, kusoma pamoja, kufanya assignments, kufanya group discussions, na kushare notes. Mfano, wanafunzi chuoni, wanaweza kukutana na rafiki mmoja, wakasoma, wakasaidiana maswali, na kila mmoja anafaulu. Saba, kusikiliza muziki na kucheza. Marafiki wengi, hupenda kusikiliza nyimbo, kuimba, kucheza, kufanya karaoke. Mfano mkiwa nyumbani na marafiki mnaweka muziki mnapika mnacheza mnajiskia huru na furaha. Nane, kupiga picha na kutengeneza kumbu kumbu. Siku hizi, kumbu kumbu nyingi zinabaki kupitia picha na video. Selfies, TikTok videos, group photos, birthdays videos. Mfano marafiki wakikutana, lazima wapige picha hata kama ni moja ili kumbu kumbu ibaki. Tisa, kufanya shughuli za kusaidia jamii. Hii ni njia ya kipekee sana ya urafiki. Kutembelea watoto yatima kuchangia kwa wagonjwa kufanya usafi wa mazingira husaidia mtu mwenye shida. Mfano, marafiki wanaweza kupangia siku moja kuwa tembelea hospitali na kuchangia ili kujenga urafiki wa maana na moyo wa utu. Mwisho kabisa, urafiki ni zawadi kubwa sana na shughuli tunazofanya na marafiki zetu, hujenga furaha, huleta upendo, huongeza mshikamano na huwacha kumbukumbu nzuri maishani. Kwa hiyo, nawauliza tena. Unapenda kufanya nini na marafiki zako. Je, unapenda kuongea nao, kutembea, kucheza nao, kusoma pamoja au kusaidia na tukumbuke. Marafiki wazuri ni kama familia tunayo chagua. Asante ni.